Chumba changu si kidogo na si kikubwa sana ukuta ni wa rangi nyeupe na kitanda changu ni kikubwa vizuri inaridhisha na kutoka dirishani mimi naona maua nje na kitu ambacho nakipenda chumbani ni vitu ambavyo nikonavyo kitanda kitu ya.

Natumia kuandika baruwa, kutumia Microsoft, kutazama video, pia kufanya kazi, na pia wakati mwingine, sana sana ni hayo wakati mwingine kusikiliza muziki.

Kutambua kwanza kosa ambalo nimelifanya, labda kuna kosa ambalo nimelifanya kazini, kutambua kosa ndo jambo la kwanza, sasa alafu natafuta njia ingine ambayo unaeza fanya ili kusuluhisha tatizo ambalo lilikuwa nalo.

Mimi wakati mwingi hutumia, kuchukua muda, naenda kutembea mahali ambapo, kuna miti, lakini mahali ambapo kuna vitu ambavyo ninaviona kuna uumbaji. Sasa hapo ninaweza kutulia, kuna hewa safi, na wakati nilijifunza, hii njia ni wakati nilikuwa katika hali ambayo ilikuwa ya wasiwasi, nikaenda, nikatulia, na nikasikia inasaidia. Na ili take kwa muda wa sekunde dakika thelathini hivi na baada ya hapo naskia niko sawa nimetulia.

Sana sana nilipenda somo la kingereza, lakini pia nilipenda sayansi, sababu inasimulia vile ambavyo tumeumbwa, umba na umbaji tu nilipenda sayansi, ijapokuwa biolojia ilinichenga kidogo sayansi sana sana.

Sijawai kununuwa tikiti yoyote ya kwa ya tukio lolote. Labda tu matukio yale ya kualikwa hayo nimeweza ku enda lakini iwe ya kulipwa hapana sijaweza.

Naipenda kufanya kazi pamoja na wawatu wa familia. Haswa kazi ambayo tunafanya nyumbani, kama kazi hili ambayo inatumia unguvu, kufanya kazi tu nyumbani, tumia alivu watumulis. Iyo sasa sana sana huwa tunafanya pamoja.

Ok, programu sijaelewa ni programu kivipi, lakini sana sana ni kama ni programu ambayo natumia kwenye kifaa changu kama kompyuta ni Canva naitumia sana kutengeneza design. Na pia kwa televisioni, hawa ata hizo programu za ready, napenda sana sana podcast.

Milima na mabonde. Sana sana ukipanda juu ya mlima unaweza kuona bonde vizuri. Haswa ikiwa na miti, ni tulivu, kuna kina kuna ndege, nina napenda sana. Na pia milima, kutazema milima kwa umbali, pia napenda.

Ndiyo sana sana mambo na fashoni mimi ni mbunifu kama vile nywedhe hiki ama nguo. Ndiyo wanafikiria sana kuleta hata nikienda kwa fundi mimi huundiwa ile fashoni ambayo mimi naitaka nimueleze.

Aswa ni mambo na vile ambavyo kampuni itajismamisha ili isiweze kufuta watu kazi na pia kuu pia vile ambavyo watalipa wafanya kazi sana sana hiyo ya kusimamisha kampuni tena isilete hasara.

Ambako ninaishi sio karibu na pwani, lakini ningependa sana kuenda pwani kwa hivyo sijui nipange, mipango, wakati mmoja, niende pwani, nipumzike, labda ni mpango ambao ni utakuwa kwa wakati ujao.

Chakula chochote tu, lakini kisiwe chakula ambacho kita kwama kwa tumbo, ambacho kinafanya tumbo imekuwa matu. Chakula ambacho ni rahisi kwa kutoka ndani ya mwili, kitakuwa kizuri.

Ndiyo, mvua ni mzuri, napenda mvua, kwa sababu mvua ndiyo tu jambo ambayo, ama ile kitu tu ambayo inawezafanya binadamu akawa na chakula. Kwa hivyo, bila mvua, sana sana kwa eneo ninaloishi, hatuwezi kupata chakula.

Kutembea mahali ambapo tutafurahia, pia kupika, kuzungumza pamoja, na kufurahia chakula tukiwa pamoja. Haswa kuzungumza inasaidia kwa sababu wakati ambapo uko na shida, utaweza kumweleza rafiki yako na atajua jinsi atakusaidia.

Hakuna timu ambayo linafurata ya mchezo, lakini mi ufuraia kutazama. Mi si shabiki wa timu yoyote lakini ufuraia tu kutazama, kama ni mpira natazama, nafuraia na pia michezo ya athletics.

Kufanya kazi nyumbani ni bora zaidi kuliko kufanya kazi ya nje kwa sababu pia ukienda kufanya nje kuna mambo kama usafiri, tena mnafanya kazi na watu, ni rahisi kukwazana, ku mambo kama hayo, lakini ukifanya kazi nyumbani kwa nafasi yako inakuwa bora zaidi.

Sijawai kusafiri kwa ndege, lakini ni mambo ambayo tuna. Ninafaa kujiekea, lakini ninapenda. Ninafaa kujiekea kama mradi. Wao, mi naona wakati ujao, nitaweza kutembea kusafiri kwa ndege.

Kuwasalimu kwa shangwe, na kuwafanya wahisi wako huru. Sio huru vile ambavyo watafanya kazi vibaya, huru wasiogope sana. Na pia kuwafundisha kazi iwapo hawajui vizuri na kuwaelekeza pia kwa sababu mahali pageni hawawezi kuwa wanapajua vizuri.

Hutega hayo maji ya mvua ili wakati wa kiangazi tusikose maji sana na pia wakati huo tunaweza kupanda sio ile mvua kubwa kabisa lakini kwa mashamba tunapanda inge tafautiana mimea ili wakati huo wakati huo inaisha kutakuwa na chakula.

Mpika vitu ambavyo vimechukua muda kupika, kupika aina tofauti tofauti, kutazama programu kuzani za televisheni, ama kusikiza mziki.

Aha, ninaweza kuhesabu, ninaweza huwa, lakini sipendi sana. Somo hata la hesabu halikuwa, somo na habari moja, sikupenda sana kufanya hesabu, lakini nilikuwa na alubu ambayo nilikuwa, somo mbayo nilikuwa nilipenda sayansi, na kiingereza, lakini hesabu, ninaweza, lakini sipendi.

Sijui kuogelea. Sijawahi jaribu kuogelea. Lakini huwa naona ikiwa jambo nzuri sana kuogelea na kuna wakati ambapo niliwahi panga na rafiki yangu twende tukaogelee kwa hivyo yeah kuogelea naweza taka kujua.

Ndiyo, wakati wate mimi hu huoga na maji moto. Maji baridi hapana, lakini si ile moto ya kuchoma. Kwa kadri filani ya joto, naweza kuoga nayo, lakini si baridi na si moto sana.

Ninatumia Wi-Fi, ijapokuwa wakati mwingine huwa nanunua data ya simu, wakati kama niko mbali na nyumba, siwezipata Wi-Fi karibu, na inahitaji kitu kwa internet, kwa hivyo nanunua data ya simu.

Mahali popote ambapo kuna mandhari mazuri, mahali ambapo kuna mazingira tulivu, mazuri, kama kwa kichaka hivi, mahali ambapo naona vitu tofauti tofauti na kusikia sauti za ndege.

Ninapenda sana kusikiliza. Wimbo vya muziki vikipigea na huwa natumai sana siku moja nitaweza ku pia mimi kuzicheza. Kuzicheza na pia kuzicheza vizuri. Kwa hivyo nimeona ya bao nimeziwekea wakati ujao labda ntaenda kujifunza kucheza.

Kulala mapema. Napenda kulala mapema kwa sababu, jioni sinanga hiyo nguvu ya kufanya kazi sana. Lakini, nikilala asubuhi nakuanga na hiyo nguvu ya kufanya kazi kwa hivyo nikiamka mapema asubuhi, nitakuwa nitaweza kufanya kazi kwa hivyo nilale mapema ni amke mapema.

Napika, nakula, na napumzika, njioni. Sina nguvu sana ya kufanya kazi hivyo odi. Kwa hivyo, inafanya tu hile, hile tu kidogo alafu minalarasi.

Nikiwa pekee yangu ndio ninaweza kufanya kazi vizuri kwa sababu ninapo kazi. Lakini tukiwa na watu akili ina tanga tanga, wananiita huku na huku, wana niongelesha. Huwa sifanyi vizuri sana tukiwa na watu kama vile ambayo ni huwa nafanya nikuwa peke yangu.

Ajue vizuri kama kazi ambayo anataka kuanza kuifanya na kama anauwezo na pia upendezi wa kuifanya. Asianze kazi alafu imuleme kwa sababu haifurai kama atafuraia nisawa lakini pia afanye gharama za hiyo kazi na aweze kuwa na mpango mzuri.

Nguvu za kimwili. Pia kuwa na nguvu za kiakili pia zinatumika. Sio kila mahali ambapo una nitafanya kazi nikitumia nguvu peke yake. Na pia pesa zinaweza kufanya kazi pia kwa kiwango fulani. Pesa inakufanyia.

Ninampenda kwa sababu ame okay ijopokuwa siyo rahisi kufanya naye biashara ninampenda kwa sababu anatumia ubunifu wake ama akili zake kuunda vitu ambavyo kuunda pesa ama kuunda vitu ambavyo hatungefikiri na kuna kitu ambavyo kilinipendeza sana ile gari ambayo alilitoa okay ni muundo wa gari say but ok magari yamekuwa yakiundwa lakini ya ile ilisisimua sana pia rocket yea.

Huoka. Huoka mikate. Kwa sababu unaleta, unajifunza, sio lazima ufunzwe. Unapofanya makosa fulani, unajifunza kutokana na haya makosa, sio lazima ufundishwe.

Mimi wakati mwingi napata matukio ya kimataifa lakini labda ikuwe jambo kubwa sana ambalo limefanyika kama vita kubwa ama kitu cha muujiza kimefanyika. Na pia matukio mengine ya kimataifa kama vile sherehe za kimataifa, sio sana.

Kuoka, kuoka ninaweza kufanya, kutengeneza vitu vizuri, yaani production, ninaweza kufanya production vizuri, nikaunda vitu vizuri sana, kwa sababu ninaelewa kabisa, ukifanya hivi kutakuwa hivi, na usipofanya hivi kutakuwa hivi.

Nguo vitu vya nyumba, kama vile vitanda, kiti, vitu vizuri vizuri vya nyumba, vya kurembesha nyumba huwa ninapenda sana kufanya ununuzi wa hiyo, na pia chakula. Chakula, kwa sababu lazima nifanye tu.

Kuna wakati fulani nilikuwa na tazama kiluano ya msichana fulani ambaye alikuwa genius. Ama akili yake ilijua kila kitu kwa mcheza ya ubao. Na nikakua na iyo hamu ya kupenda kujua kucheza. Japo kuwa sijawai icheza kitambo lakini nilipenda kuwa nakujua kucheza na nicheze kwa.

Sana, sana, wakati ambapo, akili yangu inatangatanga na ina mawazo mengi, sana, sana, kuona nyayo miti, kuona wanyqma wadogo wadogo, matunda ya kichaka, yanifanya nitulie alafu hakuwa kuna kelele za watu, ni mambo ambayo yananifanya nikato.

Tanda kizuri. Tanda kigumu kinaweza kuletea mtu matatizo ya mgongo, kuma na mgongo. Kwa hivyo, kama mimi ambaye niko na shida ya kuumwa na mgongo. Tanda kigumu kitaniumiza hata zaidi.

Kitu ambapo ninahitaji kitu. Kuna kitu fulani ninahitaji kwa nyumba na kinahitajika sana. Ama siwezi kufanya bila. Sasa hapo nitaenda dukani. Sana sana asubuhi. Kama unafanya asubuhi. Ndiio niliweza kutafuta vizuri chini.

Kwa kuwa sipendi kwenye sinema lakini ninapenda kutazama Movies, kutazama video kwa sinema lakini nitazame tu nikiwa nyumbani sio kutazama sijawai tazama kwa chumba cha sinema.

Kwa kulingana na masaa ambayo niko nayo, kwa hiyo na masaa ambayo nikonayo na njia ile kazi muhimu zaidi ile ambayo haiwezi ngojea. Na haya sasa haya masaa mengine ama ile kazi ngumu naitanguliza ndio sasa nakuja nikimalizia na hiyo rahisi.

Chai, ninapenda kunywa chai, sababu na kafeini, iko na kafeini ambayo wakati mwingine nikiikosa, nitaumwa na kichwa. Yani sitakuwa, sitafanya kazi kikawaida, vile ambavyo ninafaa kufanya. Kwa kini sawa, nikikunywa chai, nikosa.

Marafiki, ambayo tulipatana mtandaoni na mimi sio mtu kufanya marafiki sana lakini tulipatana mtandaoni, baadae tukaweza kupatana kwa uso kwa uso na tukaanza tukakuwa marafiki sana. Hasaa, tulieza kutembeleana, kupika pamoja, kuongea, ni rafiki mzuri. Ambaye, pia na huwa namtumia kunipa ushauri.

Kwa kompyuta ama kwa vifaa vya elektroniki, masimu, kutumia keyboard ni rahisi kuliko kuandika kwa kalamu. Kwanza sisi ambao tumezaliwa hivi juzi juzi, tumepata kompyuta kuandika kwa kalamu si rahisi, kwa mkono si rahisi.

Sana sana huu wakati ambao tuko tuna tumia elektroniki, sana sana huwa tunazungumza kwa barua kahiyo, kila wakati, kwa sababu nimazungumzo tu ya kawaida.

Ningependa kutembea Samaroi. Samaroi. Sehemu ya dunia ambayo kwa miezi sita haina wakati. Kwa miezi sita ni giza. Kwa miezi sita ni mchana. Ningependa kutembea sana sana februari wakati kuna giza. Nione hiyo ni yale ambayo inatokea rangi tofauti. Napendezwa sana.

Napenda muziki wa rumba. Si rahisi kwa watu wa umri wangu kusikiza rumba, lakini mi hupenda kusikiza rumba. Napenda sana kusikiza rumba. Kwa hiviyo, huwa ninasikiza rumba. Wakati mwingi, una uwezo wa kutuliza akili, ni muziki ambao unatoka Congo.

Sijui haswa watakalo juu ya hii sauti. Lakini mimi ndiyo nitatumia hiyo teknolojia ya sauti. Sijui ni gani haswa lakini kama ni vifaa ambavyo vimetengenezwa na tekanolojia fulani ninayoitumia.

Nafikiri unazungumzia kuhusu sherehe inayonipendeza. Aha, nisherehe za wa imbaji wao na muziki hivi. Hizo performances, ambazo ziko kwa uso kwa uso, hizi nazipenda sana. Ninaweza taka siku moja, nihudhurie moja.

Nafikiri unazungumzia kulea, unavyolea nywele zako mara ngapi. Mimi ninalea nywele, lakini hakuna wakati nina, yaani hivyo ndivyo juu ni nywele za kichwani, hakuna wakati ambapo ninanyoa.

Haaahq. Kama nchi nimbayo ninaishi, sio vijana wengi ambayo wabapiga kura. Kwa sababu tunahisi, ata haina haja kupiga hiyo kura. Kwa sababu wakati mwengi unapata utapiga ukura, lakini yule ambaye hizo kura zitaibiwa tu. Yule ambaye anataka hicho kiti atakipata tu. Napia, suluhisho, hakuna binadamu ambaye amekamilika. Kwa hivyo, tunaudhika tu na ule uwongozi ambayo.

Nina kaa hadi saa tatu, saa nne. Huu ndo wakati ambao huwa na kwa wakati mwingi huwa na ninafikisha. Lakini wakati abao tukona, nikona kazi. Ama nikona kitu ambacho ninafanya usiku, nitafikisha ata saa tano na nusu.

Napenda kusoma maoni mtandaoni. Haswa kama ni inazungumzia kusuhu jamaa fulani, utapata pale maoni inaleta mawazo zaidi. Ama unakuja kuelewa habari zaidi kupitia maoni ya watu.

Huo ndiyo wakati mzuri wa kufanya kazi za nyumba ama kazi za mkono kwa sababu siko kwa simu, hakuna kazi zingine zinafanyika, sana sana zile kazi ambazo zinatagemea umeme. Lakini kazi kama sikuosha, kufua, huo ndiyo wakati mzuri wa kufanya.

Haswa ikiwa ni kazi mpya, ama ninajifu, nimepewa kazi, kazi ambayo sikuijua vizuri. Ninachukulia hiyo nafasi, kujifunza, mambo ambayo yatanifaidi kimimi kibinafsi wakati ujao.

Chakula ambacho nimepika nyumbani. Huenda ni mchele. Minapenda mchele. Kwa hivyo nitakula mchele. Na nikiweza. Inaweza hata nikatoka nje. Nikatafuta vitu fulani. Kama vile matunda. Mboga mboga. Halafu nakuja matengeneza. Salad.

Unajua, jua kali. Joto ni nyingi sana. Unajua, mtu anafikiria anapovaa asubuhi kama anatoka nje. Unafikiria nguo ile ambayo haitakuletea joto ambayo utavaa. Yenye haina mkono.

Uwe na mpango mzuri kuna saidiya uwa uwa imesha. Unajua zile ule wakati ambao unaumeweka wa kazi. Sasa unatanguliza kazi kwanza haya mambo mengine yao. Kama ni maisha ya kibinafsi, ininafanya yale ambayo nilazima niyefanye. Lakini yale mengine kama ya kazi ya nyumba ambayo unaweza kukalipa mtu waka kufanyia. Iyo ninafanya.

Zoea la kulinda afya yangu. Sana sana kunywa maji. Kitambo sikuwa napenda maji. Singekunywa maji sana. Lakini saa hii ninakunywa maji. Nina na nime niko na ilo zoea na lilimeingia sasa akilini.

Hivyo lazima ni kufanya mazoezi, hata kama ni kukendia, kutembea, ni mazoezi ni moja hapa ya mambo ambayo hivyo nafanya mtho ya na afia mzuri, kwa hivyo na jitahidi sana kufanya kwa kawaida.

Sio sana mimi nipigepicha haswa nikiwa kwa shughuli zangu za kawaida lakini nikitembea nione jambo fulani la kusisimua haswa li la lohusu uubaji mimi hupigapicha.

Sipendi kupanda milima, sipendi, sababu huwa inachoka sana, inachokesha. Ijapokuwa, ukiwa kwenye milima unakua na unaona kwenye bonde vizuri, ninafurahi hiyo, lakini kupanda milima inachokesha sana.

Hadithi za ajabu, si sana. Kwa sababu najua nyingi za hizo hadithi, si za kweli. Kwa hivyo, huwa sifurahii sana. Mimi hupenda kitu ambacho ni cha uhalisia au zaidi.

Huwa siweki sherehe ama nini kile ambacho huwa nafanya siku hiyo ninaweka mradi kwamba huo mwaka umekua mpya na wakati huu mwaka kuna jambo ambalo ningeenda kutimizaa kwa hivyo ninajiekea mradi mwaka huu mzima kama nilikuwa na miaka ishirini na miwili nikiwa na miaka ishirini na nne nitaandika kwa historia nilifanya nini ama niliweza kutimiza nini.

Sana sana natumia mwavuli wakati jua linapokua kali sana natumia mwavuli kama kuvaa kofia ambayo inafunika kichwa chote ata mabega na pia likizidi ninatafuta mahalipa kujikinga mpaka litue.

Ndiyo, haswa nikiwa nyumbani na sitaki kupika kitu ambacho kitatumia masaa mengi na penda chakula sana cha ambacho nitapika haraka, nikule kwa uharaka na kinipe tu nguvu ya kuendelea, lakini wakati ambapo nimetulia, nitapika chakula.

Ninapenda viatu vya juu. Kwa sababu, mini ni mfupi. Kwa hivyo ningependa viatu ambayo vitaniinua juu kidogo nionekane niko mrefu kidogo. Kwa hivyo ninapenda hizo na zisikue zimefungwa. Napenda zile ambazo hazijafungwa, zizakufunga.

Sana sana gazeti za mataifa za kitaifa hizo sio rahisi nisizome sio rahisi hata kidogo. Lakini labda ikuwe kwa simu kuna habari fulani ningependa kujua. Na hakuna kwa njia ingine ambayo ninaweza kuisikiza. Lakini pia magazeti ambayo yako na masomo muhimu ama inaleta wazo mzuri nitasoma.

Kutonunua plastiki, ivyo itasaidia kutozitumia sana, sana sana kuweka vitu za nyumba wakati unanunua, vitu ambazo unajua utazitumia kwa kupika kununua vitu za glasi ni bora zaidi kuliko za plastiki.

Mtandao umekua kama ni njia ya maisha kwetu, kwaivyo unapata wakati mwingi natumia mtandao, kuongea, kutafuta vitu za ukifanya research, kusoma yani kila kitu sasa kimegeuzwa kinafanyika mtandaoni kwa hivyo huo natumia kwa wakati mwingi sana. Lakini usiku labda masaa mawili.

Nihuu mwandishi ambaye alikuwa anatunga vitabu vya kiswahili. Alikuwa anaituwa Ken walibora. Na nilipenda wa kusoma vitabu vyake sana kwa sababu ni kama alikuwa anakuwa anafungua watu macho. Mambo ambayo yanafanyika katika jamii. Mambo ambayo hayaongelelewi sana. Alikuwa anayaandika kama hadithi. Lakini ilikuwa ina rejelea mtu fulani pia kufichua kufichua na kufungua macho kwa watu ndiyo maana nilipenda sana vitabu vyake.

Sio sana nitumie video kwa mawasiliano, lakini wakati mwingine huwa natumia aswa kwa program ya Zoom, inapohitajika nikue kwenye video nitakuwa, lakini huwa nawasiliana mara moja moja na watu kwenye video kwa huweta.

Na soa umeenda kujivijemi na mtu na ama uko unapanda matatu na mtu anakushikashika, si upande gari, nini, nini, hiyo kushikashikwa hapana sipendi.

Watu binadamu ni binadamu, vitisho lazima zikuwe. Kwa hivyo nikiona mtu ameenza kunitishia, ninamuweka block, lakini ninajizuia sana sana kujipata kwa hali kama hizo, kama kukopa watu pesa unakosa kuwarudishia, hilo linaweza changia sana watu kuanza kukutisha. Sasa haya mwamba ambayo yanaweza fanya yakaletwa vitisho mtandaoni, inaepukana sana nayo.

Imejitokeza ya dharura hiyo ndo itashubulikuwa kwaza kwa sababu iwapo hatuwezi kuendelea bila kufanya hiyo kazo inamanisha tunaacha ile ambayo tuko nayo hili tuweze kufanya hiyo ya dharura kwanza.

Wakati miyngine inachosha, inachosha kwa sababu tuna mambo mengi ya kupanya. Kwa hivyo, hata kuna wakati nnakuwa na wazo, haya mambo yote hayawezi fanywa mtandaoni. Lakini pia yale ambayo yanafanywa mtandaoni, ninapendelea sana hivyo. Lakini kungonja kwa kusubiri kwenye folleni.

Sivai mi wani, vai mi wani. Lakini kuna wakati ya, okey, ninaona huwa watu wakiwa wanapendeza sana, wanakaa ofisi ofisi kama wamevaa mi wani. Lakini kuna, nani kona shida ya macho haswa inayohusiana na mwangaza. Lakini kuna wakati baadae nilifikiria, niende hospitali, nipewe miwani, kwa sababu nitapendeza nayo. Lakini kuna mtu fulani aliniambia daktari, kaniambia kuvaa miwani, kunaharibu macho. Sijui hilo sjui hilo vizuri.

Ninaamka kwa, mimi huamka asubuhi, saa kumi na mbili asubuhi, na nikishaenda kazini, labda itakua, nitarudi jioni, sasa nitaoga tu na sina, wakati huo nitakuwa nmechoka, so sina mengi ya kupanya, labda nipike chakula rahisi, nioge nilale.

Kutoka kitambo, kutoka tukiwa watoto, nilikuwa naona wasichana sana sana wakishuka nyasi, ama waki tengeneza vile ambayo nywele inashukwa na wanasuka nyasi, na nilitaka sana, lakini sikuweza. Lakini wakati nilipo fikisha miaka ishirini nilijiunga na shule fullani ambayo ilikuwa inafundisha kusuka ama kusonga nywele. Na nilipojua nilishangaa sana kwasabu sikuwahi fikiria nina weza kujua.

Mwalimu wangu wa kiingereza, alikuwa mcheshi sana, na pia alitaka sana wanafuzi wake, waweze kupita mtihani, waweze kuelewa kile ambacho anafundisha. Mwalimu wangu wa kiingereza.

Kuwa na mpango mzuri wa yale mambo ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi kimbele, yale ambayo yanahitajika kwa wakati ukishatoa hayo ambayo yanaitajika sasa mambo mengine yanaweza kufuata kulingana na vile ambayo kulingana na uhitaji wake.

Ucheza valiboli. Ijapokuwa mimi ni mfupi sijui kama naezafiki a neti vizuri. Lakini ningependa sana kuucheza valiboli. Ningeweze kuhuruka kama wengine. Kuzunga huwo mpira. Sana kwa naogopa mpira sijui. Lakini ningependa sana kujua.

Zaliwa wa mjini na kuru ujapokuwa sikulelewa huko. Kwa hivyo nili nili nilizaliwa na nikapelekwa mahali pengine ambapo nililewa. Nakuru ni kuzuri kw sababu huko ndo naishi sahii. Ni kuzuri, kuna mandari mazuri. Ya.

Ni ushauri wa mtu kujilewa mwenyewe wakae chini, ajielewe nguvu zake, udhaifu wake, na hapo wajue kile ambacho anaeza fanya na maisha yake. Huo sana sana ni ushauri wa vijana ambao ningependa kuwapa.

Mwili nilengo ambalo ninafaa kulitilia maanani. Si ingawa ninaenda mahali pa ibada sana kutoa michango ya kifedha. Hua siitoi sana lakini mchango mwingine ya kujitoa kimwili, nguvu zangu za kimwili najitua ngemi.

Ndiyo, mtoni nyumbani kuna mito. Kwa hivyo, huwa tukienda mahali fulani mnavuka mto. Lakini pia mahali ambapo ninaishi kuna ziwa, lakini nimeweza tu kuliona tu kwa umbali. Ni maridadi sana. Ndiyo. Okay.

Wakati ambapo, ambao tunaishi, sasa hii teknolojia ni imekuwa, imekuwa gumzo ama ndiyo utegemeo wakati wowote kwa hivyo, sidhani naweza kukaa bila teknolojia itakuwa siku moja.

Ndoto yangu kumbwa ni kufika wakati ambapo ni ta. Nitaacha kufanya kazi ikiwa na umri kama ambayo sijazeeka sana. Nikuwe na pesa ya kutosha ya ku. Ama biashara ambayo inajiendeleza wakati wa uzeyo.

Kukiri kazini, kujifunza jambo ambalo litakaloweza kukusaidia maishani hata wakati ambapo hautakuwa ukifanya hiyo kazi, naona kama hiyo haya ni mafinikio tosha.

Wakati ambapo ninafanya kazi ninaweka kiwango fulani cha pesa, kwa hivyo wakati ambapo nitakuwa kwenye likizo, hizo pesa nitaweza kuzigawa na kuzitumia kwa njia ambayo inafaa ili niweze kufanikiwa kwa hili.

Sijawai kuona bahari mmoja kwa mmoja, lakini nimewai kuona kwa picha, kwa video, lakini malari ambapo ninaishi kuna ziwa. Bahari sijawai, lakini kwa picture, kwa video, lakini ziwa, lakini ziwa, lakini ziwa.

Inategemea na vile ambavyo programu yangu hiko ama vile ambavyo kumechafuka ama ratiba ya usafi imeangukia wapi hivyo ama nimeona ratiba imeangukia mahali pazuri naeza pia kufua.

Ndiyo, ijapokuwa ujana una mambo yake, lakini pia ningependa kurudi, miaka irudi nyuma kidogo. Vile ambavyo nilifanya mambo wakati huo, singefanya hivyo wakati huu. Yani ningefanya mambo tofauti sana ili nisipoteze huo muda.

Kuna shida abayo imetukia wa kujulisha mwajiri inaweza kuwa raisi vizuri ama iwapo si jambo kubwa. Ninaweza kutafuta tu usaidizi kwa wale watu ambao wako karibu ili tusaidiane mtu ambaye yuko na ujuzi zaidi.

Ndiyo, wakati mwingine huwa nanunua vitu kwa kutumia simu, inakua raisi, raisi kujua kufikiwa na hicho kitu bila huo mkazo wa masaa ya kuenda kununua, kuchagua, kujua duka lililoko, lakini kununua ukiletewa mahali uko, kununua kwa simu, inakua raisi.

Nafikiri hii ndio ni jambo ambalo mtu anafaa kufanyiwa uamuzi wa kibinafsi lakini nafikiri kwamba kunyoa pia kuna kuna manufaa yake ni usafi ina ishara ya usafi pia unakuwa na mwonekano mzuri.

Hapana, huwa sivai saa, lakini kwa muda kwa muda fulani nimefikiri kununua saa ni vizuri kwa urembo tu, lakini wakati huu sana sana tunatumia saa kwa simu, kwa vifaa ambavyo tu kunavyo tunavitumia kuangalia saa, lakini saa ya mkono ina ina urembo wake.

Mwanga mkali huadhiri macho yangu. Baadaye huwa ni noma so sana sana ningependa kuutumia mwanga wa kati. Ama mdogo, angalau si mdogo sana ndiyo unakuwa afadhali.

Sana sana kutazama. Tangu nikiwa mdogo. Wakati mwingine ningecheza, lakini sio ile michezo ambayo inejulikana sana, yale ile yetu ya watoto. Lakini kutazama, ndo imekua sana.

Ni vichekesho ambavyo vina leta ama vinatokana na mambo ya kihalisia. Ila ni kwa mfano jambo flani limetukia na sioni kama nina uwezo wa kulifanye. Kwa sasa hapo tunatafuta vichekesho na inakua jambo la kufu.

Ambayo ni ya kukodi, kwa hiyo sio nyumba yetu ama yangu binafsi ni ya kukodi na wakini na mazingira mazuri, mazingira matulivu, hakuna watu wengi, katimwingi kumetulia, na kuna miezi kama sita hili tangu nihame.

Hasa wakati huu watu wana mambo mengi sana ambayo inawasumbua sana sana kuhusu wakati ujao sababu tunaona kila siku ina matatizo yake ndiyo na sana sana inafanya matatizo haya yanafanya mtu aweze kuwaza sana. Sasa ni huwa natumia muda wangu wakati mwingine kuzungumza na watu, kuonyesha vile ambavyo wanaeza kukabili changamoto fulani na vile hali halisi, hutumia majibu ya hali.

Hili ambacho ninapata. Labda niyelimu, ni kazi ambayo, siku naifahamu vizuri, ninapata huu uzoefu. Na pia pesa ambazo ninalipwa hivyo, hivyo vinanipea motisha.

Kupitia kusoma vitabu, pia kuwasikiliza wengine, ambao wamepitia hali tofauti tofauti, na ijapokuwa siyo njia nzuri ya kujifunza, lakini kupitia mambo yale ambayo pia mi nimepitia najifunza mambo mapya.

Kusikiliza mziki wakati ambapo nimetulia na kuwa karibu na watu ambao ninawapenda watu labda wa familia marafiki. Hivyo ndivyo vitu ambavyo hunifurahisha sana na wanyama pia.

Ninafurahia sana majira ya vuli kwa sababu hakuna kiangazi na pia hakuna vumbi inayotokana na kiangazi, pia hakuna yale madhara ambayo yanatokezwa na masika kwa hivyo uvuli, ninapenda majira.

Ndio, ninaishi mahali ambapo nilizaliwa, lakini nilipo zaliwa, tulihama wazazi wangu waliweza kuhama kwa hivyo niliko zaliwa sio niliko lelewa, lakini badae sasa, ndio nimerudi mahali ambako nilizaliwa.

Kuna mambo ambayo yanafaa kuzingatiwa kama kama pesa, mahali, pesa za kuanzisha ndivyo namaanisha, mahali ambako unaweza weka hiyo kazi, ni mambo mengi tu ni nafaa nifikiri kwa ndani.

Kuna zile siku ambazo ninakuwa sifanyi kazi ama nafanya kazi kwa masaa machache. Lakini kuna zile siku ambazo nafanya kazi kuwa sina mahali pa kuenda, sina mpango wowote. Hizo sana nafanya kazi siku zote. Na pia natanguliza kulingana na uhitaji wa jambo na dharura.

Uongelesha, iwapo naona mtu hafanyi kwa, unajua ako na uwezo fulani, lakini haufanyi, analegea, najaribu tuku muongelesha, hili lisikofanya kazi, pia unaeza tumia njia zingine za kumutu.

Napenda ku naeza penda sana kujaribu vyakula vipya. Ndo nione zile ambazo ni nzuri ambazo sijawai kuzikula. Kwa hivyo nikipata nafasi yoyote ya kujaribu chakula kigeni. Nitafanya hivyo.

Rangi nyeupe, ya rangi nyeupe kwa sababu ninahisi kwamba ngozi yangu ni nyeusi sana kwa hivyo nina, kuvaa ninapendelea sana kuvaa rangi nyeupe. Pia kwa nyumba ningependa sana rangi ambazo zina si nyeusi sana, hazileti giza.

Mahali pakimya ni bora saa zile mi kwa sababu hapo ninaweza kutulia halafu pia sipendi kelele. Mi napenda tu mahali patulivu si mahali ambapo hakuna watu wengi. Muna matakura ya zaidi kwa sababu ya iyo amani ya.